Je, unatumia video kwa mawasiliano? Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Video hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi zaidi kuliko maandishi pekee. Na pia hunifanya mazungumzo yawe ya karibu na ya kibinafsi. Hasa na familia, marafiki au wenzangu kazini. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana katika mikutano ya kazi au darasa la mtandaoni.